Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha hasa mvua ya kwanza baada ya jua kali. Harufu hiyo hunipa hisia ya utulivu upya na matumaini mapya. Hunifanya nikumbuke nyakati za utoto na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili pia napenda sana harufu ya maua hasa yale ya asili kama waridi au lavenda harufu ya maua hunifanya nijisikie mtulivu mwenye furaha na hupunguza msongo wa mawazo mara nyingi hunisaidia kupumzika au kulala vizuri zaidi ya hayo napenda harufu ya kahawa au chai ya moto hasa asubuhi harufu hiyo hunipa hamasa huniamusha akili na hunifanya nijiskie tayari kuanza siku yangu kwa nguvu kwa ujumla napenda harufu zinazotua hisia ya utulivu furaha na kumbukumbu nzuri.

Mimi najenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi, heshima na ushirikiano. Kwanza, mi hujitahidi kuwakaribia wenzangu, kwa urafiki, kuwasalamia kwa heshima na kuonyesha nia ya kufanya kazi pamoja kwa amani. Hii husaidia kuvunja ukimya na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Pia, najitahidi kusikiliza mawazo na maoni yao kwa makini, hata kama yanatofautiana na yangu. Kusikiliza, hunisaidia kuelewa mitazamo yao na kujenga uaminifu inapohitaji kutoa maoni au shauri. Nafanya hivyo kwa lugha nzuri na kwa njia ya kujenga, bila kudharau au kumkosoa mtu vibaya. Zaidi ya hayo, ninajenga mahusiano kwa kusaidiana kazini, kushirikiana katika kutatua matatizo na kusherehekea mafanikio ya pamoja. Napo, wapongeza wenzangu, wanaofanya vizuri, mimi huongeza mshikamano na motisha kazini. Kwa ujumla, najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwa mkweli, nyenyekevu, na tayari, kushirikia na jambo, linalosaidia kujenga timu, imara na mazingira bora ya kazi.

Ndio mi napenda kutunza na kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kawaida mimi husafisha vifaa vyangu kama simu, kompyuta au vipokeo sauti angalau mara moja kwa siku au kila baada ya siku chache. Kulingana na matumizi nayovitumia, ninapo vitumia sana hasa simu, hujitahidi kuvisafisha kila jioni kwa sababu hukusanya vumbi, mafuta ya mikono na vijidudu. Kusafisha kwa kutumia kitambaa laini wakati mwingine chenye dawa maalum ya kusafisha vifaa vya kielektroniki ili kuepuka kuharibu, skrini au sehemu za ndani. Kusafisha vifaa hunisaidia kuvilinda didhi ya uharibifu, kuvifanya vidumu kwa mda mrefu na kuhakikisha vinabaki katika hali nzuri ya kufanya kazi. Zaidi ya hayo, mimi hutunza vifaa vyangu. Kutunza vifaa vyangu hunipa hisia na nidhamu na hunifanya niskie vizuri ninapovitumia. Kwa ujumla, nasafisha na kutunza vifaa vyangu mara kwa mara kama sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku kwa sababu ninaamini usafi na utunzaji mzuri, huongeza ubora na maisha ya kifaa.

Ndio, mimi nimewai kuona bahari, mara kadha wa kadha, na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana kwangu. Nilipofika bahari ni kwa mara ya kwanza nilivutiwa na ukubwa wake, rangi ya maji na sauti ya mawimbi yanayopiga ufukweni. Kuangalia bahari, hunipa hisia ya utulivu na kunifanya ni nitafakari maisha kwa kina, kwa sababu inaonyesha ukubwa asili na nguvu zake. Nilifurahia pia upepo mwanana wa bahari mchanga laini kwa ufukwe na maanthari ya kuvutia wakati wa machweo ya jua. Uzoefu huo ulinifanya nijisikie huru na mwenye furaha na pia kunipa muda wa kupumzika akili baada ya shughuli nyingi za kila siku. Ujumla, kuona bahari kuliniacha na kumbukumbu nzuri na tamanio la kurudi tena siku nyingine. Kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika kujifunza kutathmini asili na kupata amani ya moyo.